Ni msimu wa mvua ndiyo msimu wenye huwa naupenda sana kwa sababu maeneo yetu yenye tunaishi ni maeneo ya kiangazi sasa wakati kama kunanyesha huwa tunafurahia kwa sababu tunapata maji na mimea yetu pia tunaikuza po.

Mwanabiashara maarufu ninayemjua anaitwa Nasib Abdul. Huyu ni mwanabiashara kutoka nchi jirani ya Tanzania. Na ninampenda kwa sababu ni mwanabiashara mwenye amejitolea na akona akili ya kutangaza biashara yake. Mimi hupenda kumfuatilia kazi zake na kutamani kufanya biashara kama vile anafanya biashara yake.

Mimi nashikilia upande wa udaktari wa mifupa. Kwa hiyo nguvu zangu sana sana ziko upande huo. Watu wote wanaovunjika mifupa yao. Mimi huwahudumia na kuhakikisha wanarudi katika hali sawa na wanaendelea na kazi zao za kila siku kwa hiyo mimi ni kiungo muhimu katika kazi yangu na hapo kazi ninapofanya.

Wanyama nawapenda ni wanyama ambao, si wakali, ni marafiki kwa binadamu na wako na faida. Kwa mfano, ng'ombe ni mnyama ambaye ako na faida kabambe. Yeye huleta maziwa nyama na hata pia ngozi yake hutumika katika, kutengeneza ala za mziki kama ngoma.

Mimi huwa napenda mwezi wa pili sana kuliko miezi yote mingine ya mwaka. Kwa sababu, mwezi wa pili ndo mwezi wenye nilizaliwa. So huwa nauchukulia kama mwezi wa maana katika maisha yangu. Na huwa ninauenzi. So huwa napenda sana mwezi wa pili kuliko miezi yote mingine.

Uzoefu wa kazi yangu ya mifupa umenifunza zaidi kwa sababu nakutana na wagonjwa mbalimbali wagonjwa wenye maadili tofauti kulingana na kwenye walikolelewa. So imenifunza mambo mengi sana hii kazi yangu ya kufunga watu wanaovunjika mifupa.

Nishawai tembelea ziwa mito na hata kuogelea. Nishawai ogelea kwenye mto nakumbuka siku moja nikuwa mdogo tulitembea kwenye mto maji yenye yalikuwa yakiteremka kwa kasi mno kidogo nizame lakini Mungu ni mkubwa. Nilijiokoa na sikuzama.